Kujifunza kupiga gitaa sijawahi, kujifunza kupiga gitaa, lakini nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu ambaye tulikutana katika ngazi ya chuo, yeye alikuwa ni mtaalamu kweli kweli katika kupiga gitaa. Kwa hiyo nilikuwa ninamuona mara kwa mara akipiga gitaa lake, lakini pia huwa mara nyingi nilikuwa ninafurahia namna ambavyo walikuwa wanakipaji cha kupiga gitaa kwa sauti nzuri lakini vile watu wengi sana walikua hua wanapenda ile namna ambayo alikuwa anapiga, kwa hiyo naweza kusema ilikuwa ni hali ambayo kwangu sikupata nafasi na bahati ya kujifunza lakini niliwai kuishi na mtu ambaye alikua pia anapiga gitaa na nilikuwa ninafurahia uepo wake sauti ambayo ilikua inatoka katika gitaa lile na kujua kwamba kuna gitaa na kuna gitaa ambalo linatoa burudani na sauti nzuri kuwafurahisha watu wengine.